Kuna mambo mengi yanayoweza kunipa motisha kazini. Na kila mtu huwa na vyanzo tofauti hapa ni baadhi ya sababu kuu zinazo chochea watu wengi kufanya kazi kwa hamsa. Moja ni malengo ya kibinafsi. Kujua unachofanya kazi kwa ajili ya yangu kama kusoma kujijenga kujitogemea au kusaidia familia kutoa nguvu ya kuendele hata siku ambazo ni ngumu, pia nijue manufaa ya kazi yangu. Ninapojua kwa kazi inafaida kwa maisha yangu au ya mtu mwigini. Ninahisi, Nina Maana na nina thaminyiwa juhudi zaangu.

Mimi hupendelea mwanga wa kati. Kwa sababu gani mwanga wa kati hauna madhara mingi kama mwanga mkali. Mwanga wa kati ni mzuri kwa macho ni mzuri kwa kusoma ni mzuri kwa kuitambua kitu kwa haraka nikilinganisha na mwanga mkali ambapo unafanya macho yanakuwa na kazi ngumu ya ku wakati inajilazimisha hutaka kuona. Kwa hivyo.

Ningeweza mshauri kuwa kwamba kwa maisha lazima ajikakamue na atie bidii kwa kila jambo analofanya kwa maana bila bidii hakuna kufaulu. Maisha ndo uweze kufaulu lazima ukue na bidii. Ukue na mtazamo chanya na ukue mwenye akili za kutafakari mbele.

Mimi habari uzipata kutumia uzipata kutoka kwa vyombo vya habari kama vile runninga radio na hata magazetini pia habari huzipata kwa wenzangu wakati ambapo wamepita mali wakapata ama wakasikia habari flani jambo flani limeweza kutokea. Divyo huja na kunipasha habari pia habari huipata kwa mtandao. Wakati napopitia mambo kwenye mtandao nahi pata habari.

Naam mimi hupenda kupika. Kupika ni kama my hobby kwa kimombo. Kwa sababu ninapotamani chakula cha haina fulani. Mimi mwenyewe hununua vifaa na kuanza kupika. Ninapopika nikimaliza hujipakulia kiwango ambacho ningetaka. Kila. Kupika nayo naipenda.

Rangi ninayoipenda ni rangi ya samawati. Hii rangi inani kumbusha pale ambapo. Nilikuwa kwenye shule ya upili. Naam sare zangu zilikuwa za rangi ya samawati. Kitu mingi ni navyomiliki vina hiyo rangi kwa nyumba yangu. Kuna ile tuwa kwa kimombo tunaita sh. Utensil rack. Kuna nguo yangu ambayo ni ya rangi hiyo. Inafanya na hisi vizuri. Na kwa mara kwa mara huwa na iona kwenye mba huu.

Timu yangu ya mpira ninayoipenda. Mpira wa mguu ni timu ya Manchester United. Timu ambayo nilianza mwaka wa elfu mbili kumi na tatu. Kuishabikia nimependa hii timu kwa sababu ya ubora wake ikikuja wakati wa kucheza. Ina wachezaji wengi ambao wenye haipa ya juu. Wachezaji wenye napenda zaidi ni Bruno Fernandez. Aliyekuwa mchezaji ingawa alienda kwenye alienda kwa mkopo Barcelona aliyeitwa Rashford Na pia kuna mchezaji ambaye anaitwa Muguwe hawa wachezaji wanapocheza huwa wanajitolea mhanga kuhakisha timu inashinda na timu inaposhinda mimi huhisii vizuri hunipea furaha ambayo sio ya kifani.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mji wa bungoma kijiji cha nalondo. Mji huu ni mji nilipozaliwa na nikakua. Nilishiriki vitu vya kuvutia huko. Kama michezo ya kandanda ya watoto niliweza kucheza michezo ya chekechea. Na inakumbuka mambo mazuri ya utoto niliyo yafanya. Haswa wakati nilipokuwa natoka nyumbani asubuhi na rudi jioni. Ninapo ninapo tafutwa na wazazi najificha nyuma ya ya vichaka. Na ndivyo nilivyokuwa na ile tabia. Ni mambo mengi anafanya mjewa nikuwa maalumu kwa za kuzingatia mazingira ni safi ya vitu zingine. Nikipewa nafasi ya kurudi nitarudi kule.

Napenda kukaa pamoja na familia yangu, kusikiliza ushauri kwa wazazi wangu, kutoka kwa wazazi wangu. Pia napenda kupati ama kufanya sherehe na familia yangu, kuwapeleka kwenye maku burudani ili waweze kujisi kuhisi vizuri.

Naamu, napenda kucheza ngoma, napenda kucheza ngoma za kiluya, ngoma za bongo, na bongo mingi sana. Ninapocheza ngoma huwa na imani kwamba ngoma huniburudisha, hunijaza busara na hekima, ngoma hunielimisha, ngoma hunishauri. Na ngoma pia hunifanya nikuwe na mawazo chanya kwa maisha.

Sipendi kula popcorn popcorn huwa naikichukulia kama chakula nyepesi chenye hakiwezi nishibisha sipendi kula popcorn ninapo ona mtu akikula popcorn huwa sikui na ile tamaa ya kumuomba am nijiunge na yeye niweze kuitumia.

Mimi huwa napenda kutembea ninapokuwa na marafiki zangu. Wakati mwingi huwa tunatembea sehemu mbali mbali tukipiga mastory kwa barabara. Na tunapotembea hivo pia huwa tunakuwa na navichekesho vya hapa na pale. Kupoteza mda na kufanya matembezi yetu yakuwe ya kuvutia.

Naam mi upenda kupanda milima kwa sababu milima ni ni seemu ambazo ninapoenda kutembea ama kukaa kule juu. Unifanya nakaa mtu mwenye. Na nimeekuwa kama tourist. Ninapo kaa kule juu. Nikiangalia chini hivo inaniuvutia. Mazingira yale yaliyomo chini ya milima.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano nzuri, pale ambapo kuongia wazi kusikiliza wengine, natuma ujumbe email kwa usahihi. Stadi ingine ni kufanya kazi na watu, teamwork, kushirikiana bila migogoro kugawa kazi naheshimu mawazo ya wengine. Pia, natatua matatizo, naangalia tatizo kwa makini. Natafta suluhisho siyo lawama la kuwa mbunifu na mtulivu. Pia nasimamia muda. Naweka vipaumbele namaliza kazi kwa wakati naondoa visu mpufu. Pia kuna nidhamu nawajibika naonekana kazi ni kwa wakati. Natimiza ahadi zangu. Najaribu kufanya bora hata nikisimamiwa kidogo.

Manzaro kutoka kwa dirisha mwangu huwa naona miti mingi majengo na barabara ya lami nakumbuka ni wakati ule kuna wakati wa usiku ambapo nje kumenyamaza tuli masaa nane ya usiku nikitazama nje huwa naangalia nione nini kinachofanyika kule nje na pia wakati napoangalia nje huwa naona giza jingi au wakati wa mwezi naona mwangaza na naona pia wanyama wakitembea kama mbwa. Huwa nahisi vizuri nikitazama nje kwa sababu wakati mwingine huwa najilinda kwa kimombo tunasema self defense.

Mimi ni mluhya na kulingana na mila na desturi ya waluhya lazima tupende ugali. Kibinafsi napenda ugali. Ugali ni chakula ambacho nitakula asubuhi saa saba jioni na nisione shida yoyote ugali unanipa nguvu na hekima.

Naam inalingana ni chakula gani, but kwa mara mingi mimi upenda kujaribu vyakula vipya. Nijue ladha yake, vinavyopikwa na vinavyo jinsi ya, jinsi vinavyo kuwa na ile harufu yavyo. So, mimi, kulingana mimi napenda kujaribu vyakula vipya.

Mimi husaidia jamii kujiendeleza wakati ambapo nikikuwa na kibarua huajiri vijana wa jamii. Pia huwa naita jamii pamoja na kuwa na mkutano nao uliza udhaifu wanayoona kama jamii siyo tu kwa uongozi bali pia sisi kwa sisi.

Somo la sayansi ambayo nalipenda ni somo la kemia hili somo ninalipenda kwa sababu wakati wa kuchanganya zile kemikali uwa naona kuna yale mambo ya ukweli tunapochanganya sodium na klorini tunapata sodium klorite hivyo ndivyo napenda.

Baada ya siku ndefu mimi kuchukua muda wangu mchache kupumzika huanapumzika mi kwa kuenda kaa mahali pa starehe nakunywa kakitu kidogo. Au labda hua najihusisha na kulala usingizi kutafuta usingizi na nakaa mahali hapana kelele.